Mi napenda mazingira sana kwa sababu mazingira ndio inafanya tuwe hai, ndio inafanya tusigonjeke, ndio inafanya tusipatwe na madhara, tusiambukizane magonjwa, tusiishi mahali pachafu. Kwa hivyo, mii napenda kulinda mazingira yangu kwa njia zifuatazo. Napenda kusafisha mahali naishi. Napenda kueka muziki sauti ya chini ambayo haiumizi jirani yangu. Napenda kukusanya takataka pahali pamoja ili iweze kuwa rahisi kuokotwa. Napenda pia kupunguza maji msongo wa maji ili yasiharibike sana. Kwa sababu maji pia ni kiungo muhimu kwa mazingira yetu. Na pia napenda kueka hewa ikiwa safi. Kwa sababu hewa safi ndio inafanya tusipatwe na magonjwa na kila mtu yuko sawa. Na yuko na rutuba ya kufanya kazi. Pia napenda kuyatunza mazingira yangu. Kwa njia ya kueneza iyo kueneza ujumbe wa kwamba kila mtu pia alinde mazingira. Kwa sababu tunapo sisi wote tunapoweza hizo hamnazo za kupiga za kutunza mazingira. Ndizo zinaenda kufanya mazingira yetu yawe safi na mazingira yaweze kuvutia. Na mazingira yawe ya kutupea afya ya kufanya kazi. Na pia napenda kulinda mazingira kwa njia ya kushiriki mbio ambazo zenye zina zinaletwa na serikali za kulinda mazingira. Napenda pia kulinda mazingira yangu kwa njia ya kuhakikisha kwamba siharibu miti, siharibu maua ambayo yamepandwa. Nayanyunyizia maji pia yaendele kukua vizuri Nayapalilia Nang'oa magugu ambayo yamemea katikati. Na pia napenda kuosha huko nje. Na pia pahali naishi ndio pawe pasafi. Naweka pia pahali pa kujisaidia pawe pasafi. Naosha pia chakula yenye natumia. Na hivyo vyote vinafanya mazingira yawe pia mazingira yenyewe yahisi yanapendwa ndiyo maana. Yanafanya pia sisi tuwe watu wenye tuna rutuba. Na pia mazingira safi ndiyo chanzo cha watu kuwa na nguvu, watu kupendana, watu kushirikiana pamoja. Kwa sababu mazingira yanapokuwa machafu. Watu hukosana vibaya. Unapata watoto na hawaezi cheza huko nje. Na pia hawawezi kujiachilia pale nje wanapocheza kwa sababu wanaogopa kugonjeka. Wanaogopa pia wasipatwe na uchafu. Wanaogopa pia wasilete uchafu kwa nyumba. Lakini tunapoyalinda mazingira kwa umoja. Inaelekea kila mtu anaishi akiwa na amani, anaishi akiwa na uhuru. Anaeza tembea popote, anaeza tembea wakati wowote. Kwa hivyo mazingira safi ndiyo njia ya kuenda sai.

Kabla nianze kazi huwa kwanza naomba kwa. Nashukuru Mungu kwa kunilinda usiku yote ama kunilinda mchana yote. Ndiyo nianze kazi. Halafu nasafisha pale nafanyia kazi kwanza pawe panavutia pawe ni pazuri pawe ni pahali siwezi pata ajali. Napanga vitu zote vile zinafaa kuwa kwanza. Na naangalia ratiba vile ratiba vile imepangwa na ni nini naanza nacho na ni nini kinafuata. Pia nasafisha mashine ambazo natumia nasafisha vyombo zote zenye natumia. Na naweka navaa nguo za kazi rasmi na pia. Napanga wale ambao tunafanya kazi nao. Nawapanga mtu atafanya sehemu gani huyu pia atafanya sehemu yake. Pia na nahakikisha pia wamesafisha pale. Wanaanzia kazi, mashine zao ziko safi. Vyombo zenye wanatumia ni safi. Na kwa sababu tunafanya kazi kwa pahali pa kutengeneza chakula huwa tunahakikisha usafi, umeimarishwa zaidi. Chakula kiko tayari kwa haraka na ni chakula ambayo kimepikwa kwa ustadi ambao huwezi dhuru mteja ambaye amekuja kununua Na pia nahakikisha kwamba pahali tunawawekea chakula kwa sababu huwa tunawekea kwa sanduku ambayo ni zile sanduku za kama box ya kwa kingereza. Huwa zimekunjwa vizuri, zimewekwa pahali nadhifu, pahali ambapo hapana uchafu hapana vumbi. Kwa sababu ni mteja ambaye anatumia chakula na chakula huwa ni chanzo cha magonjwa mengi kama hakijaifadhiwa vizuri. Kwa hivyo huwa tunahakikisha kwamba pahali tunafanyia kazi ni pasafi vitu zote tunatumia kutoka pahali kwa nyumba ya barafu hadi uko kwa box za kutumia huwa tunahakikisha ni safi sana. Tunahakikisha usafi ni kitu ya kwanza zaidi halafu tunajitayarisha ni vipi utaongelesha mteja anapoingia kwa duka. Utamuhudumia vipi, utamsalimia, utamkaribisha yani izo zote tunafanya kabla tuanze kazi. Na ni kujipanga hivyo vyote kwa sababu ni siku ndefu na ni siku ambayo kazi yenye tunafanya inahitaji akili sana, inahitaji umakinifu kwa sababu unapokosea mteja mmoja ni kama umewakosea wote kwa sababu itakugharimu muda na itaenda itaenda kuchelewesha mteja mwingine kwa sababu unaporudia chakula ya mteja mmoja huwa inachelewesha mwingine kwa sababu wakija hapo, huwa tunawapea wakati fulani ambao wanafaa wangojee chakula au kitengenezwe. Kwa hivyo, hivyo vyote ni tunajiandaa kabla tuanze kazi ndiyo. Siku iwe rahisi, masaa yasonge kwa haraka na mtu asisongwe na mawazo sana kwa sababu ya kukosea chakula kwa mteja. Kwa hivyo tunajipanga kwanza vilivyo kabla tuanze kazi tunaweka maakili yetu iwe makini. Tunaweka pia nguvu wenye wanakula, wakule, wenye wanajitayarisha, kusafisha nguo zao, wapige pasi wa yani kazi zote, zenye kabla uanze kazi huwa zinafanya kazi yako iwe rahisi ambayo kazi muhimu ni kutayarisha mteja chakula huwa tunajipanga kwanza. Tunahakikisha unga tunao wa kutosha. Nyama iko ya kutosha ambayo imetayarishwa, imepikwa vizuri. Kwa kufuata maagizo ambayo yametiwa na pia tunahakikisha kwamba kila mmoja wetu yupo kazi. Na kama hajafika ni vipi ataweza kufika haraka ili pia yeye asiachwe nyuma. Kwa hivyo hivyo vyote huwa tunavifanya. Kabla tuanze kazi ndio. Kazi iwe rahisi na kazi iwe ya kupendeza na pia mteja afurahie kazi yetu na afurahie chakula yenye chenye anatumia. Anapo tu kuja kula kwetu.

Kwa wiki, huwa nafua nguo tuseme mara tatu kwa wiki. Na hiyo ni zile nguo ambazo natumiabkwa kusafiri kuenda huko kazini na pia kurudi. Kwa hivyo nguo zenye natumia rasmi za hapa kwa barabara, kufika kazini na kurudi kazini huwa nazifua mara tatu kwa wiki. Lakini nguo za kazini nazifua kila siku kwa sababu lazima ziwe nadhifu, lazima ziwe zimepigwa pasi. Lazima ziwe zinanukia vizuri. Na pia ziko laini. Kwa hivo nadhifu za kazi lazima nifua kila wiki kwa sababu hiyo ndio taratibu za kazini. Na lazima unapohudumia mteja asipigwe na uvundo wa jasho. Na asi pia, asiweze kugadhabishwa na nguo za sare za kazi ambazo zimechanika, hazijapigwa pasi, zimekunjana. Kwa hivo huwa nazifua kila siku ndio niweze kuepuka hiyo mashida yote. Lakini zenye naenda nazo kazini, ninaweza vaa leo, hio nitoe, nivae kesho nyingine hio kabla hio ichafuke nakuja nafua hizo na kesho kutwa navaa nyingine, hivo, kwa hivyo huwa nimezipanga kwa siku tatu ndio niweze kufua na pia kazi isikue nyingi na zisiweze kurundikana. Zikuwe nyingi ndio ziweze kunishinda mwisho wa wiki. Na pia nikona mtoto ambaye pia nguo zake lazima nizifue kila siku kwa sababu mtoto unajua anapenda kucheza kwa uchafu, anapenda kucheza huko nje, anaposhika vitu, anajimwagilia maji, anajimwagilia uchafu, anajimwagilia chakula. Kwa hivyo hizo pia nazifua kila siku kwa sababu kueza kufanya mtoto awe nadhifu lazima ugharamike kufua kila siku. Kwa hivo nazifua kila siku na pia nikona bibi yangu ambaye ananisaidia kufua. Kwa hivyo tunasaidiana kufua ndio mmoja wetu asichoke sana asione ni kama ni mzigo kufua. Kwa hivyo tunasaidiana huyu akifua leo mwingine anafua kesho hizi nguo zenye tunazitumia kila siku kama vile sare za kazi na manguo za mtoto na pia nguo zetu za ndani. Kwa hivyo hizo nazo lazima tufue kila siku kwa sababu uchafu wa ndani unapata jasho sana kwa kutembea. Unapata jasho sana kwa sababu kuna mwili ambazo zinamwaga zile maji za huko ndani. Kwa hivo lazima kila siku ziwe safi. Na pia ziwe nadhifu na ziwe zimekauka kwa jua ili kuondoa magonjwa na kuondoa viini ambavyo vinaleta ugonjwa. Kwa hivo nguo za kazi, nguo za mtoto, nguo za ndani tuanzifua kila siku. Hili tuwe nadhifu ili tuweze kufanya mtoto asigonjeke na pia awe na ile hamu ya kuenda kucheza nje kwa sababu pia akiona nguo ni chafu atakuwa hawezi kucheza kwa umaarufu na kwa huru kwa sababu anahisi ananuka vibaya. Kwa hivyo tunamfulia nguo kila siku na tunafua zetu pia. Zinatusaidia kupunguza kazi. Zinatusaidia pia kupanga kazi yetu vizuri hapa kwa nyumba. Zinatusaidia pia kwa kazini unavutia watu. Wanasema huyu anakuwa amejipanga vizuri. Huyu anakuanga nguo zake ziko safi, zimeandikwa vizuri. Zimewekwa laini vizuri. Kwa hivyo mimi hufua nguo karibu kila siku. Lakini huwa nimepanga nguo gani nafua kila siku na gani ambazo nazifua mara tatu kwa wiki. Kwa hivyo hivyo ndio huanga nafua nguo zile ambazo ni za dharura kama za mtoto na za kazini ni za kila siku zile zetu za kwenda kazini, yenye tunatumia hapa nje kusafiria ni mara tatu kwa wiki na hivyo ndio tunajipanga kufua nguo kwa wiki zetu.

Mimi napenda wakati ambapo hakuna baridi na hakuna joto sana kwa sababu unapokuwa pahali ambapo kuna joto sana mwili unachoka mwili unatoa jasho sana unapata unachoka kwa haraka unapata mawazo haufikiri vizuri kwa sababu joto inafanya kichwa inatoa jasho sana unapumua kwa kazi sana damu inakupiga kwa mbio. Kwa hivyo sipendi pahali kuna joto na pia baridi na kufanya mikono igande upate unashinda umeshikilia mahali kuna joto na itafanya kazi yenye unafanya inachosha sana, kwa hivyo mimi napendelea sana wakati ambapo hakuna joto jingi na pia hakuna baridi nyingi hata kama kwa sasa misimu ambayo iko unapata kuna msimu wa baridi najikinga sana navaa manguo yale ni mazito sana ambayo yanakinga baridi na hivyo inanifanya nifanye kazi bila kuogopa bila kujali kama kuna baridi. Maji pia huwa nachemsha kama kuna baridi naoga na maji ambayo yametiwa joto kidogo. Lakini wakati wa joto huwa navaa sare ambazo ama nguo ambazo si za uzito kwa sababu joto huwa inapunguza ufanyakazi wa mtu. Kwa hivo mi napendelea sana wakati ambapo msimu ambao una baridi kidogo na joto kidogo kwa sababu zikiwa laini hapo katikati. Unapata unafanya kazi bila woga wote, bila kuto kuchoka sana, bila kutoa jasho sana. Na hivyo unaendelea, unaelekea kufanya kazi bila kuchoka haraka sana, na unafanya kazi nyingi kwa masaa mengi. Na unafurahia kazi yenye unafanya kwa sababu msimu wenyewe ama wakati yenyewe hakuna joto, hakuna baridi sana mwili uko na rutuba sana kwa hivyo hauchoki sana.

Ndiyo nimeshiriki mashindano mengi sana na huwa napenda kushiriki mashindano kwa sababu inakufanya akili yako iwe akili ambayo inashika mambo kwa haraka kwa sababu unapo shindana. Mashindano yanhaitaji mtu ambaye anafanya uamuzi wa haraka, uamuzi ambao unamsaidia na uamuzi ambao utampea matunda ama matokeo mazuri. Ni kama kwa mfano kuna mashindano ambayo tulienda ya hisabati ama hesabu ambapo shule nyingi zilikuwa zimetoa wanafunzi ambao ni wazuri ni werevu sana kwa hisabati. Zilikuwa shule karibu mia tano ambapo tulikuwa tumepatana kwa ukumbi fulani ambapo walikuwa wameutenga kwa hiyo mashindano ya hesabu. Ilikiwa mashindano ambayo gwiji yoyote wa shule fulani amealikwa hapo aje aonyeshane umaarufu wake. Hivo ni shindano ambalo lilikuwa shindano lilinitoa jasho. Kwa sababu ulikuwa shindano ambayo haujui mwazako huko anafanya vipi lakini we unajua tu ni mwerevu wa hesabu. Na hivyo haraka yake ya kutatua shida ya hesabu inamgharimu dakika ngapi. Kwa hivyo ilikuwa shindano ambayo naikumbuka sana na shindano ambayo ilinifanya nipende hesabu sana kwa sababu niliweza kuibuka mtu wa tano kwa karibu watu mia tano. Na hiyo haikuwa kazi rahisi kufanya hesabu hiyo naam na ili uweze kupata umeibuka namba tano kati ya watu mia tano. Pia kuna mashindano mengine ya mpira wa ruji ama rugby kwa jina ya kingereza. Mbapo ni mashindano ambayo yanahitaji mtu ambaye ako na mbio sana. Mtu ambaye anafanya maamuzi ya haraka sana, maamuzi ya kujenga mtu, maamuzi ya kujirusha ili ashike mpira. Na hivo ni mashindano ambayo niliyapenda sana kwa sababu tuliweza kuibuka nambari mbili katika mashule ambayo tulikuwa tunashindana. Na ni shindano ambayo ilifanya serikali ya gatuzi ikakuja ikatutambua kama shule nzuri kwa kucheza. Tukapewa zawadi, tukaweza kutumwa kwa likizo. Na tulifurahia maisha wakati huo kwa sababu ilikuwa mashindano yenye yanatufanya hata kama hujapita darasani. Wenye wamejikakamua wakashindana wakapita zaidi. Wengine walichukuliwa na vikosi za kuwasilisha Kenya uko inje Kenya inatambulika pia kwa kucheza wa raga. Kwa hivo ni wengine wao tulikuwa tunasoma nao ambao waliweza kufaulu kuenda kuchezea timu ya Kenya. Kwa hivo ni mashindano na ni mashindano mazuri na ni mashindano ambayo yanafanya mtu asome kwa mwingine. Mtu ajue mambo mengi kwa wengine, ajue ni vipi timu fulani na kwa nini ina faulu na sisi hatufaulu. Ni nini wanafanya vizuri sisi hatufanyi. Ivo inafanya watu wachangamke, watu wawe ni wenye wako na fikira mzuri. Wawe ni watu ambao hawachoki ka hawakai tu na wanatamani kutoka waende wacheze nje ili iweze kuwarutubisha mwili na kuwaweka mwili iwe katika hali ya afya kwa sababu unapoenda kushindana na mtu mawazo yanakuwa ni mawazo ya kuongeza umaarifa katika akili. Kwa hivyo unapata mtu ameerefuka sana anaposhiriki mashindano. Kwa hivyo mi napenda kushiriki mashindano. Na mi nahimiza na hata kwa nyumba huwa tunashindana vitu tunaweka michezo fulani na familia tunashindana tunaangalia ni nani ameshinda ni nani amefanya hivi tuweze kushindana hapa na pale. Na inafanya muda usonge kwa haraka, inafanya pia mapenzi yawe mengi kwa nyumba.

Mimi napenda kukula chakula zote mbili wali au ugali lakini kwa masaa tofauti tofauti. Tuseme kwa mfano asubuhi huwa nakunywa chai na kiporo ya ugali ambayo imelala. Kwa sababu inanipea nguvu nyingi za asubuhi na zakupigana na kazi za asubuhi na pia baridi ya asubuhi inataka tumbo ambayo imejaa lakini si kujaa kwa sana. Kwa hivyo asubuhi nakula ugali kidogo na chai, ndio iweze kusukuma muda, tumbo isijae gesi na pia mwili upate rotuba ya kuanza kazi ya asubuhi. Pia wakati wa mchana kama niko hapa kwa nyumba huwa nakula tu ugali kwa sababu sifanyi kazi ngumu sana kwa hivyo nikikula ugali kidogo inashikilia tumbo hadi wakati wa usiku ambapo tutakula kichakula chajio. Na wakati ambapo nasoma ambapo sihitaji nguvu nyingi ama wakati sitaki nilale wakati wa kusoma huwa nakula wali. Kwa sababu kusiagwa kwa wali tumboni haichukui muda sana na haihitaji nguvu nyingi kusiaga kwa hivyo haitakuchosha, haitakufanya uanze kuhisi mlegevu, uanze kuhisi kulala. Kwa hivo nakula zote mbili lakini kwa muda tofauti. Usiku ambapo naenda kulala kwa sababu kusiaga chakula usiku ndio inafanya kazi sana huwa nakula ugali. Ndio iweze kustahimili nguvu ambayo inahitajika kusiaga. Kwa hivo ni chakula mbili zote nazipenda kwa sababu zote zikona manufaa muhimu kwa mwili. Kwa zote zinapenda kuleta nguvu kwa mwili. Kwa hivo ni chakula zote ni chakula haziko tofauti. Lakini nazikula kwa muda tofauti ili ziweze kuleta manufaa kwa mwili wakati huo na niweze kufanya kazi bila kuchoka.

Mimi napenda kununua vitu kwa simu kwa njia ya mtandao kwa sababu inarahisisha sana, inafanya kununua kitu iwe rahisi na haraka, pia inakuwa ni salama, na pia inakusaidia kutenga muda wa kufanya mambo mengine badala kuendea hiyo kitu ambapo ingekugharimu pesa ingekugharimu muda. Na hivo kununua vitu kwa simu inasaidia sana. Na kwa kwa mfano kuna wakati ambapo nilikuwa nataka kununua runinga ambapo kwa njia ya rununu walikuwa wanatoa kiwango fulani cha pesa kama ofa. Na nikaweza kuitisha kwa jia ya rununu. Na nikaletewa hiyo chombo kikiwa safi, salama na kikafanya kazi. Kwa hivyo ni jambo ambalo nimejaribu nikafanya, nikaona inafanya kazi, nikaona inasaidia mtu kupunguza muda, kupunguza pesa ambazo angetumia kwenda huko. Na pia inakupunguzia mawazo ambayo ingekugharimu kwenda kushinda umezunguka kuangalia ni wapi utanunua kwa bei nafuu. Kwa sababu, ukiangalia zote kwa njia ya simu, utaweza kutofautisha ni gani inadumu, ni gani inalipisha pesa kidogo, na ni gani ambayo itakupea urahisi wa akili. Kwa sababu, chombo ukinunua kwa njia ya simu ambaye na kikuje kianze kukusumbua, itaanza kukupea msongo wa mawazo ambapo, utachukia kununua kitu kwa njia ya simu. Lakini unapofanya uchunguzi wako vizuri, unakagua vizuri, unalinganisha bei, unalinganisha pia umaarufu wa iyo kitu unanunua. Inakua ni njia rahisi ambayo imesaidia wengi sana. Wengine pia wanatumia njia ya simu kuagiza chakula ambapo inakusaidia kupunguza mapishi kwa nyumba, gesi ya haitumiki sana. Na pia watu wanakula chakula kwa haraka sana kwa sababu kimeletwa kwa njia ya simu ambapo kwa njia ya mtaa inaitwa delivery. Kwa hivyo ni teknolojia ambayo imekuja ikarahisisha mambo sana na ikafanya binadamu. Aweze kufanya makazi zingine badala ya kwenda kutembea kununua kitu. Na hivyo inasaidia sana kutenga muda wa kufanya mambo mengine sana.

Likizo yangu ya ndoto ni likizo ambayo huwa inanisumbua sana niweze kuienda na mwaka huu nimeamua nitenge pesa kila mwezi ndiyo tukikaribia mwisho wa mwaka niweze kutembea huko. Likizo hiyo ni likizo ya huko majini, huko Mombasa amabapo ni ufukweni. Ambapo.watu wengi sana huwa wanashabikia sana kuswim maji ya huko ni maji ya chumvi. Watu wanaogelea bila kipimo. Hakuna mtu anakusumbua kuogelea. Na hivo ni likizo ambayo mimi naipenda sana na nigependa sana niende nikafike huko. Ni mji ambayo unasemekana wakona maneno yao ya kujinadi ambayo wanasema kuingia mambasa ni haraka lakini kutoka ni shida. Kwa sababu unapoenda pale raha ni nyingi. Na utasahau kurudi kwenu kwa sababu ya raha za huko. Kwa hivyo, ningependa pia niende nione, nishiriki hizo raha nione ziko aje. Na ningependa pia kuenda nitangamane na watu wa huko. Nihisi nijue mbona wao wamependelea kuishi huko na kwa nini wamefanya mji wao uwe ni mji ambao unavutia sana, unafanya watu watoke nchi za inje kuja kuogelea maji ya huko Mombasa. Na pia joto yenye iko huko naweza kupambana nayo aje. Na ningependa kusafiri na familia yangu, ambao ni mke wangu na mtoto wangu. Na pia familia ile mzazi mwenye amenizaa. Pia hao waende wajivinjari, waende wasikie Mombasa iko vipi waogelee huko. Waweze kujivinjari tu na waweze kutangamana na watu wa huko ili waweze kupitisha muda na waweze kujifunza mengi. Kuhusu huko Mombasani. Na sisi ni watu tunapenda kutembea sana. Tunatembea kuenda kutazama wanyamapori pia. Tuende tujue wanaishi aje huko vichakani. Chakula chao kiko aje. Wakati wanapohisi kuenda kukunywa maji waanaenda kukunywa wapi. Kwa hivyo tunapenda sisi kutembea sana. Kujifunza mengi huko nje. Ndio tuweze kuishi kama familia ambayo inapenda mambo mengi na inapenda kujifunza mengi kutoka katika mandhari yenye tuko kwa saa.

Mi wakati ambapo nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa subuhi aMbapo asubuhi kazi inafanyikanga rahisi sana kwa sababu nimetoka kuoga, nimekula chakula, nimekunywa majimoto, mwili umepumzika usiku wote. Kwa hivyo asubuhi unaamka na nguvu nyingi, unaamka na mawazo ya meisha, unaamka na mwili ambao unajihisi uko sawa ukona rotuba. Kwa hivyo mimi napenda sana kufanya kazi asubuhi kwa sababu wakati huo ndio najitolea kufanya kazi sana najitolea kufanya kazi kwa ustadi kwa sababu mwili ukona nguvu za kuniendeleza kwa hivyo wakati ambapo napenda ni wakati wa asubuhi sana ampapo pia inafanya wale wengine pia uwaonyeshe ni ni nini ambacho kinafanya kazi ya asubuhi iwe rahisi kwa sababu wakati huo akili iko makini sana, akili haijachoka, misuli pia haijachoka. Na unafanya kazi kwa ustadi na haraka sana.